Huwa napendelea kuenda madukani nyakati tatu tofauti kwanza ni mwisho wa juma hasa hasa kwa siku ya Jumamosi lakini pili ni mwisho wa mwezi ambapo huwa ninafanya manunuzi ya jumla lakini tatu ni wakati wowote ambapo ninapata dharura ya kitu fulani huwa ninakwenda vilevile madukani.